Mimi hushiriki katika jamii yangu kwa kusaidia kazi za kijiji kama usafi wa mazingira na mikutano ya maendeleo. Pia, hujitorea kushiriki harambe au kusaidia majirani wanapo kuwa na shida. Ninapo pata na fasi, hutoa ushauri au maarifa nilio nayo ili kusaidia wengine. Ushiriki huu huimarisha umoja na mshikamano kijijini. Kuwa sahemu ya jamii, hunifanya nijisikie kuwajibika na kuthamini mahali ninapoishi.

Kitendo kimoja cha wema nilichowahi kufanya ni kumsaidia jirani yangu wakati alipokuwa mgonjwa. Nilimsaidia kulima shamba lake na pia kumletea chakula hadi alipopona. Nilifanya hivyo kwa moyo wa upendo bila kutarajia malipo. Kitendo hicho kilinifudisha kuwa kusaidia na huleta amani na huimarisha uhusiano katika jamii. Wema mdogo unaweza kuletea furaha kubwa kwa watu wengine.

Mchezaji wa michezo ninaye mpenda ni yule anayejituma na kuonyesha nidhamu uwanjani. Napenda wachezaji wanaocheza kwa bidii, wanaheshimu wenzao na kufuata sheria za mchezo. Mchezaji wa aina hii hunipa hamasa ya kufanya kazi kwa juhudi katika maisha yangu ya kila siku. Pia, hunifudisha kuwa mafanikio huja kwa subira na mazoezi ya mara kwa mara. Ndio maana, ninadhamini wachezaji wanaocheza kwa moyo na kujitolea.

Napenda sana kula mboga za majani kama sukuma wiki, kunde na spinach. Kwa sababu ni rahisi kupatikana na zina afya nzuri. Mboga hizi hupikwa kwa njia tofauti na huenda vizuri na ugali au wali. Nilizizoea tangu utotoni kwa sababu zilipandwa nyumbani na zilikuwa sehemu ya chakula chetu cha kila siku. Mboga hunipa nguvu na hunisaidia kubaki na afya njema. Ndiyo maana siwezi kukosa mboga kwenye mlo wangu.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya chakula kinachopikwa nyumbani. Hasa, ugali na mboga au chai ya asubuhi. Huwa ni kihisi harufu hii, mapema asubuhi au jioni wakati familia inajiandaa kula. Harufu hii hunikumbusha utoto wangu na nyakati za zamani nilizokaa na wazazi na ndugu. Kila ninapoinusa, moyo wangu hutulia na nahisi furaha ya nyumbani. Ni harufu inayobeba kumbukumbu mzuri na upendo wa familia.

Ili kushirikiana vizuri na timu, mimi husikiliza mawazo ya wenzangu na kuheshimu maoni yao. Hushiriki majukumu kwa haki na kuhakikisha kila mtu anajua kazi yake. Pia, huwasiliana na uwazi ili kuepuka mkanganyiko na kuchelewa kwa kazi. Nikiona mtu ana shida, hujitolea kusaidia, ili tufanikishe lengo la pamoja. Ushirikiano mzuri huleta matokeo bora na huimarisha mahusiano kazini.

Ninapokutana na mabadiliko kazini, hupanga kujifunza mapema na kujiandaa kwa hali mpya. Hushirikiana na wenzangu kuelewa mabadiliko, hayo na kugawana mawazo jinsi ya kuyakabili. Pia, uwe na mtazamo mzuri na siogopi changamoto. Mbali, huangalia kama fursa ya kukua. Kupokea mabadiliko kwa moyo wazi, kunanisaidia kuboresha kazi na kufanikisha malengo ya shirika. Kwa hivyo, ninashambulia mabadiliko kwa nguvu na nia njema.

Malengo yangu kazini ni kufanya kazi kwa bidii na kwa ufanisi ili kupata matokeo bora. Nataka kujifunza zaidi na kujiendeleza kila siku ili kuwa mtaalamu bora. Pia, nataka kushirikiana na wenzangu kwa moyo mzima na kuleta mabadiliko chanya katika shirika. Malengo haya, hunifanya niwe na mafanikio na kujivunia kazi yangu. Kwa kufanya hivyo, nitaweza kusaidia familia na jamii yangu.

Mimi hukunywa takribani, glasi nane za maji, kila siku ili kuweka mwili wangu wenye afya. Hii husaidia kuzuia kiu, kuondoa sumu mwilini na kunifanya nijisikie mwenye nguvu. Mara nyingine ninakunywa chai au sharubati, lakini maji safi ndio ninayopendelea zaidi. Kunywa maji ya kutosha ni muhimu hasa wakati wa kazi au jua kali. Kwa hiyo, hujitahidi kuhakikisha sina njaa ya maji mwilini.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto hasa wakati wa baridi au asubuhi na mapema. Maji ya moto hufanya nipate hisia ya kufariji na kunisaidia kuondoa uchovu wa mwili. Pia, husaidia ngozi yangu kuwa laini na kuondoa uchafu kwa urahisi. Wakati mwingine, kuoga kwa maji ya moto ni sehemu ya utamaduni wetu na hunisaidia kujiandaa kwa siku. Ni jambo la fulaha na afya kwangu.

Ndiyo, nilishiriki mashidano ya michezo shuleni, ambako tulishidana kwa timu ya mpira wa miguu. Mashindano hayo yalikuwa ya kufurahisha na yalinisaidia kujifunza ushirikiano na nidhamu. Ingawa hatukushinda, kila wakati, tulijifunza mengi na kushirikiana kwa karibu zaidi. Mashindano yamenisaidia kujenga ujasiri na kutambua nguvu zangu. Ni uzoefu mzuri ambao sitasahau.

Ninapokutana na kazi za dharura, hupanga mara moja na kuanza kutenda haraka ili kuzuia matatizo zaidi. Hushirikiana na wenzangu ili kupata msaada na kuhakikisha kila mtu anajua jukumu lake. Pia, hujaribu kuwa mtulivu na kutafta suluhisho madhubuti kwa haraka iwezekanavyo. Kazi za dharura zinahitaji umakini na nidhamu hivyo huwa na jitihada zote kufanikisha. Kwa kufanya hivi, kazi hupita kwa ufanisi na usalama una hakikisho.

Ndio, napiga kura kila ninapopewa fursa kwa sababu ni haki yangu kama raia. Kupiga kura kunanisaidia kuchagua viongozi wenye nia njema na wenye kutetea katika maendeleo ya jamii. Napenda kuchukua sehemu kati mchakato wa uongozi ili kutoa sauti yangu na kuhakikisha mambo yanabadilika kwa heri. Kupiga kura ni jukumu la kila mtu na njia ya kuleta mabadiliko chanya. Ni jambo la muhimu sana kwangu.

Ningependa kujifunza lugha ya kingereza kwa sababu inatumiwa duniani kote na itanisaidia kuwasiliana watu mbali mbali. Pia lugha hii itanifungulia fursa nyingi za kazi na elimu. Ningependa pia kujifunza lugha ya kifaransa kwa sababu inasauti nzuri na inazungumzwa katika nchi nyingi. Kujifunza lugha mpya ni njia ya kupanua maarifa na kuelewa tamaduni tofauti. Hii itanisaidia maisha yangu ya baadaye.

Shughuli yangu ninayo pendezwa nayo ni kulima shamba na kupanda mboga. Napenda kuona mimea ikikuwa na kupata mazao mazuri ambayo yanasaidia familia yangu. Hii ni kazi yenye furaha na hunifanya nijisikie karibu na asili. Pia napenda kusoma vitabu na kusikiliza muziki wakati wa kupumzika. Shuguli hizi hunipa amani na nguvu ya kuendelea na maisha.

Timu yangu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni Gor Mahia. Naanza kuipenda tangu nilipokuwa mtoto shuleni. Nakumbuka mchezo mmoja wa kushangaza waliposhinda kwa magoli matatu dhidi ya wapinzani wakubwa. Mchezaji niliyempenda zaidi ni beki ambaye alikuwa jasiri na mwenye mbinu nyingi. Ninahisi furaha na msisimko mkubwa kila timu yangu inaposhinda. Na hunisukuma kuendelea kuwa shabiki mwaminifu.

Napenda harufu ya maua ya waridi na jasmini kwa sababu hunifanya nijisikie tulivu na furaha. Harufu hizi huwa za kawaida wakati wa jua la asubuhi au wakati wa sherehe za familia. Kila ninapoinusa nakumbuka nyakati nzuri na marafiki. Harufu hizi huchangia amani ya moyo na kunifanya nijisikie vizuri siku nzima.

Ndiyo, nirijaribu kufanya yoga mara chache nyumbani na shuleni. Yoga ilinisaidia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Ingawa ni changamoto kwa mwanzo, nilifurahia harakati na mazoezi yanayo husiana na mwili na akili. Nigependa kuendelea kufanya yoga ili kuboresha afya na nguvu zangu. Yoga ni njia nzuri ya kupata amani na afya bora.

Wakati wa baridi kali, mimi hukaa karibu na moto na kuvaa nguo nzito za kunikinga. Hupika chai ya moto au supu ili kutuliza mwili na kupata nguvu. Pia hujifunza nyumbani au kupumzika pamoja na familia. Baridi kali hunifanya nifikirie mambo kwa utulivu na hunisadia kupumzika vizuri. Ni wakati wa kufurahia na kuwa na amani nyumbani.

Mimi ninapenda kuvaa tishati kwa sababu ni nyepesi na rahisi wakati wa kazi za kila siku au burudani. Tishati hupunguza joto mwilini na hunifanya nijisikie huru kuendelea na shughuli. Lakini pia napenda kuvaa shati wakati wa hafla au mikutano kwa sababu ni rasmi zaidi. Chaguo langu hutegemea tukio au hali ya hewa. Hii inanisaidia kuwa na mavazi yanayofaa kila wakati.

Ninajilinda kwa kutumia nywila ngumu na kubadilisha mara kwa mara ili kuepuka wizi wa taarifa. Pia, sipendi kushiriki habari binafsi, mtandaoni na ninahakikisha tovuti ninazozitembelea ni salama. Napendelea kutumia programu za usalama na kufuatilia maelezo ya wataalamu wa teknolojia. Kwa kufanya hivi, naweza kuepuka matatizo na kuwa salama mtandaoni. Usalamu wa mtandao ni muhimu sana kwa kila mtu.

Ninapenda kusoma maoni mtandaoni kwani hunitoa mawazo na uzoefu wa watu wengine. Maoni haya husaidia kujifunza mambo mapya na kuona mitazamo tofauti kuhusu maswala mbali mbali. Lakini pia kuwa makini na maoni ambayo siya ukweli au yenye maneno mabaya. Kusoma maoni hunisaidia kuboresha maarifa yangu na kuwasiliana vizuri na wengine. Kwa hiyo ni sehemu muhimu ya mtandao kwangu.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mtu mwenye mafanikio katika maisha na kusaidia familia yangu kuwa na maisha bora. Nataka kujifunza na kufanya kazi kwa bidii ili kufanikisha malengo yangu. Pia, nigependa kuanzisha biashara ndogondogo ili kuleta maendeleo kijijini. Ndoto hii inanipa motisha ya kila siku na kunifanya nisiache kujaribu. Ninaamini kwa imani na juhudi ndoto yangu itatimia.

Hapana, kwa sasa, siishi kabisa mahali nilipozaliwa. Nilihama kutafuta kazi na fursa bora za maisha. Ingawa bado hurudi mara kwa mara kuwatembelea familia na jamaa. Mahali nilipozaliwa bado, nina upendo nako kwa sababu ndipo nilikulia na kupata malezi. Kuishi mbali kumenifudisha kujitegemea na kujifunza mambo mapya. Hata hivyo, nyumbani hubaki kuwa sehemu ya moyo wangu.

Mimi hupanga wiki yangu ya kazi, mwishoni mwa wiki kwa kuandika kazi zote zinapo ninazopaswa kufanya. Huangalia kazi muhimu na kuzipa kipaombele ili nisipoteze muda. Kila siku, hujipangia muda wa kazi na mapumziko kidogo. Pia huwacha nafasi ya dharura, endapo kuna jambo la ghafla. Kupanga wiki hunisaidia kufanya kazi kwa utulivu na kufanikisha malengo yangu.

Mandhari nzuri niliyo wahi kuona ni ya mashamba ya kijani yaliyopambwa na milima kwa mbali wakati wa asubuhi. Jua linapochomoza, anga huwa la rangi ya dhahabu na upepo mwanana hupuliza taratibu. Mandhari hii hunikumbusha amani na uzuri wa asili. Huwa najisikia furaha na utulivu ninapoiangalia. Ni mandhari inayobaki moyoni na kunipa matumaini.

Chakura cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu ni pizza. Kilikuwa na jimbini nyingi na nyama juu yake. Ladha yake ilikuwa tofauti na vyakula vya kawaida turivyozoea. Nilihisi ladha tamu na chumvi kwa pamoja jambo lililonishangaza. Ingawa mwanzoni sikuizoea badaye nililipenda. Ilikuwa ni uzoefu mzuri kuonja chakura kutoka tamaduni zingine.

Ninawakaribisha wafanyikazi wapya kwa ukarimu na uwazi. Huwa nawajulisha kuhusu mazingira ya kazi, kanuni za msingi na majukumu yao ili wajiskie huru na kujiamini. Pia, huwatambulisha kwa timu nzima na kuwahimiza waulize maswali bila hofu. Ninajaribu kuwa msaada wao wa karibu katika siku za mwanzo. Hii huwafanya wajisikie kuthaminiwa na kuwa sehemu ya timu mapema.

Nguvu zangu kazini ni uwajibikaji, nidhamu na uwezo wa kupanga kazi vizuri. Pia, nina mawasiliano mazuri, hushirikiana vizuri na wengine na hujifunza haraka mambo mapya. Niko tayari kutatua changamoto na kukubali maoni ili kuboresha utendaji wangu.

Kubukubu nzuri niliyonayo kutoka utotoni ni kucheza na marafiki jioni baada ya masomo. Tukicheka bila wasiwasi. Nakubuka pia siku za sherehe za familia, kula pamoja na kusikiliza hadithi za wazee. Nyakati hizo, zilijaa furaha, urafiki na amani ya moyo.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi huanza kwa kupanga ratiba yangu mapema na kueka vipao mbele kulingana na umuhimu wakila jukumu. Hugawanya kazi kubwa katika semu dogodogo, ili isiwe ngumu na iwe rahisi kufatilia maendeleo. Pia, ujitahidi kuepuka vishawishi kwa matumizi ya simu bila sababu wakati wa kazi. Ni kikwama huomba msaada na au ushauri mapema badala ya kusubiti muda uishe. Kwa kufanya kazi kwa nidhamu, kuzigatia malengo na kusimamia muda vizuri hua na uhakika wakukamilisha kazi zangu kwa wakati.

Ningependa sana kuitembelea inchi ya Japan, kwa sababu nimekuwa nikivutiwa na utamaduni wake, teknolojia ya hali ya juu, na nidhamu ya watu wake. Nimesikia kuwa Japani ni inchi safi sana, yenye heshima kubwa kwa muda na mazingira. Jabo linalonifanya nitamani zaidi. Pia nimekuwa nikisikia kuhusu mandhari mazuri kama umlimafuji, bustani za maua, yacheri na maji yenye muanga wa kuvutia kama Tokyo. Ningependa kuwaona kwa macho yangu jinsi maisha yao ya kisasa yanavyochanganyika na mila za kale. Nikifikiria safari hiyo, najihisi mwenye msisimko na matumaini. Hasa kwa sababu, ningependa kusafiri kwa ndege, kuenda huko na kupata uzoefu mpya ambao ungepanua ufahamu wangu wa dunia.

Kwa kawaida, nachaji kifaa changu mara moja hadi mbili kwa siku. Kulingana na matumizi yangu ya kila siku. Asubuhi, nachaji simu yangu kikamilifu ili niweze kuitumia kwa mawasiliano, kazi na kupata taarifa bila wasiwasi wa betri kuisha mapema. Ikiwa nimetumia kifa changu sana mchana, kama kuangalia video au kufanya kazi mtadaoni na chaji tena jioni ili kuhakikisha kiko tayari kwa matumizi ya usiku. Pia, hujitahidi kuto iacha betri ishuke sana ili kulida afya ya kifaa. Kwa kufanya hivo na hakikisha kifaa changu kinadumu siku nzima bila kunisugua.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli, nilio uona ulikuwa mchezo wa finali kati ya timu ya New York Yankees na Boston Red Sox. Mchezo ulikuwa wa kusisimua sana, hasa pale ambapo mchezaji wa Yankees alipofanya home run ya kushangaza kwenye mzunguko wa mwisho. Hali hiyo ilileta msisimuko mkubwa kwa mashabiki na kuodoa wasiwasi wa ushidani mkali. Nili hisi furaha kubwa na msisimuko usio elezeka wakati timu yangu iliposhida. Nikifikria kuhusu mchezo huo na kumbuka nguvu za mshikamano na shauku ya mchezo.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya hasa ninapo kuwa na marafiki au familia. Kuonja ladha tofauti kunanifurahisha na kupanua maarifa yangu kuhusu chakula cha tamaduni mbali mbali. Ingawa mara nyingine siwezi kupenda kila kitu najifunza kutoka kwa kila jaribio. Kupitia vyakula vipya najua zaidi kuhusu tamaduni na maisha ya watu wengine. Hii ni njia nzuri ya kufurahia maisha na kukuza uhusiano na watu.

Ninahifadhi data yangu kwenye vifavya kuhifadhi kama vile simu, kompyuta na kwenye huduma za mtadao kama wingu. Hii inanisadia kupata taarifa zangu popote na wakati wawote nitakapohitaji. Pia hua nakagua mara kwa mara na kuhifadhi nakala za data muhimu ili kuepuka kupoteza kwa bahati mbaya. Ni muhimu pia kutumia nywila na usalama ili kulinda taarifa zangu thidi ya wizi au uharibifu. Kwanjia hii, data yangu huwa salama na inapatikana kwa urahisi.

Kila siku, ninatumia simu yangu ya mkononi kwa mawasiliano na kupata habari. Pia, hutumia kompyuta au laptop kufanya kazi kama kuandika, kutafuta taarifa na kutuma baruapepe. Kwa ajili ya burudani, napenda kutumia programu za kusikiliza muziki na kuangalia video. Pia, ninatumia programu za kuchat na marafiki ili kushirikiana na kubaki karibu na familia. Zana hizi za dijiti zinanisadia kufanya mambo kwa uraisi na haraka kila siku.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya shughuli pamoja kama kula chakula chajioni, kuzungumza kuhusu mambo ya kila siku na kucheza michezo midogo nyumbani. Pia, tunapenda kuenda kutembea au kusherekea siku kuu pamoja ili kuimarisha uhusiano wetu. Muda huu hunisaidia kupata faraja, amani na upendo ambao huniimarisha kiakili na kimwili. Familia ni nguzo ya maisha yangu hivyo najitahidi kuitunza na kuipenda kila wakati.

Mara ninapo ninapoanzisha mradi mpya wa kazi, kwanza hupanga malengo ya mradi na kutambua hatua muhimu za kufanikisha kila lengo. Ufanya utafiti na kuangalia raslimali ninazo hitaji kabla ya kuanza. Pia, kuunda timu au kushirikiana na watu wenye ujuzi tofauti ili kufanikisha kazi vizuri. Kila hatua hufuatiliwa kwa makini, ili kuhakikisha kazi inaenda kama ilivyo pangwa. Kwa njia hii, mradi unakamilika kwa mafanikio na kwa wakati unaotakiwa.

Ndiyo napenda kutumia teknolojia ya sauti kama vile simu na programu za kupiga simu mtadaoni ili kwasiliana na familia na marafiki Pia hutumia programu za kurekodi sauti wakati wakazi au kujifunza ili kuboresha ufanisi wangu teknolojia hii inanisaidia kuwasiliana haraka na kwa urahisi bila kujali umbali Kwa hiyo teknolojia ya sauti ni sehemu muhimu katika maisha yangu ya kila siku na kazi.

Ningependa kujaribu mchezo wa mpira wa kikapu kwa sababu nimekua nikiskia mengi kuhusu jinsi unavyohamasisha, ushirikiano na uwezo wa mwili. Mchezo huu pia unahitaji mbinu na kasi jambo ambalo linanifanya niwe na hamu ya kujifunza zaidi. Ningependa pia kujaribu michezo mingine kama vile tenisi au mpira wa miguu ili kuboresha afya na kupata furaha. Kupitia michezo hii naamini nitapata marafiki wapya na kuongeza nguvu zangu za mwili na kiakili.

Mimi hujikinga na jua kali kwa kuvaa kofia ndefu ili kulinda uso wangu. Pia huwa navaa mavazi yenye mikono mirefu na nyepesi ili kuzuia ngozi yangu kupatwa na jua moja kwa moja. Nimejifunza kunywa maji mengi ili kuepuka kukauka mwilini na kuwa na afya nzuri. Pia napendelea kukaa sehemu za kivuli hasaa wakati wa saa za mchana. Kwa njia hizi, naweza kufanya kazi na kufurahia maisha bila kuathiriwa na jua kali.

Chakula cha jadi ninacho penda zaidi ni ugali wa mahidi pamoja na mboga za majani kama mchicha au kude. Latha yake ni tamu sana na hunifanya ni jiskie nyumbani kwa sababu ni chakula tunacho kila na familia wakati wa chakula cha mchana au jioni. Na kumbuka nilipo kila kwa mara ya kwanza nilihisi furaha kubwa kwa sababu kilikuwa na harufu nzuri na kilikuwa chenye lishe. Chakula hiki huchangia afya yangu na nguvu za kufanya kazi za kila siku. Ni chakula cha kitamaduni ninacho dhamini sana.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni hadithi ya Siba wa msitu. Nilipenda kitabu hiki kwa sababu kilinionyesha umuhimu wa ujasiri na urafiki. Mhusika niliempenda zaidi ni Siba, shujaa ambaye alisaidia wanyama wengine katika shida. Rafiki yangu aliweza kunipatia kitabu hiki na tangu hapo nimekua nikipenda kusoma hadithi mbalimbali. Ningependa kusoma vitabu vingine vya mwadishi huyu hili kupata hekima na burudani zaidi. Kitabu hiki kilinifanya nipende kusoma na kufikiri.

Uzoefu wa kushangaza nilioupata ni wakati nilipokuwa kwenye sherehe ya harusi kijijini. Nilishuhudia mila na desturi ambazo sikuwa najua hapo awali. Kama vile ngoma za jadi na vinyago vya kipekee. Hali ya furaha na mshikamano wa watu walionizunguka ilinifanya nijisikie maalum. Nilijifunza mengi kuhusu utamaduni wetu na umuhimu wa kuhifadhi mila. Uzefu huu ulikuwa wa kipekee na kuniacha na kumbukumbu nzuri kabisa.

Ninashughulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi zangu mapema na kuzijaza ratiba kwa makini. Huangalia kazi za haraka na kuanza nazo kwanza ili nisipoteze muda. Pia, hujizuia kufanya mambo yasiyo ya lazima wakati wa kazi ili kuzingatia malengo. Nikihisi kazi inatishia kuchelewa huomba msaada au ushauri ili kumaliza kwa wakati. Kwa njia hii, naweza kukamilisha majukumu yangu bila shaka au msongo wa mawazo.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni disemba kwa sababu ni kipidi cha siku kuu na sherehe nyingi za familia. Wakati huu, watu hupumzika kusherekea pamoja na kushirikiana furaha. Nakumbuka wakati wa krisimasi na mwaka mpya huwa na mandhari ya furaha. Maua na mwanga wa taa. Mwezi huu huniletia matumaini mapya na nguvu za kuanza mwaka kwa moyo safi. Kwa hivo, desemba ni mwezi wa kubukumbu na matumaini kwangu.

Ninapenda zaidi majira ya masika kwa sababu mvua huleta maisha kwenye mimea, na ardhi kuwa ya kijani kibichi. Nakumbuka wakati wa mvua huwa na hali ya hewa baridi, kidogo na upepo mwanana. Jambo linalonifanya nijisikie vizuri. Katika majira haya, napenda kwenda shambani kusaidia kulima na pia kucheza na marafiki kwa furaha. Majira ya masika ni muhimu sana kwa kilimo na maisha ya kila siku. Hivyo, yanadhaminiwa sana kwangu. Ni wakati wa furaha, uzalishaji na matumaini mapya.

Mimi napenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni rahisi na haraka. Ninaweza kufuata na kurekebisha maneno bila shida. Na pia kupeleka kazi kwa wengine kwa njia ya mtadao. Hata hivyo, mara nyingi napenda kuandika kwa mkono wakati ninaandika mawazo ya haraka au noti ndogondogo. Kuandika kwa mkono kunanifanya nijisikie karibu zaidi na maandishi na huongeza umakini wangu. Kwa ujumla, kila njia inafaida zake lakini kompyuta ndio ninaotumia zaidi kazini.

Nawatia moyo wenzangu, kwa kuwahimiza na kuwashauri wakati wanapokutana na changamoto. Huwa naongea nao kwa upole na kuwahakikishia kuwa si pekee wanapitia shida. Pia, utumia maneno ya shukrani na pongezi ili kuwajenga moyo na kuwaonyesha kwamba, kazi yao inadhaminiwa. Nikipata nafasi, huwa na washikirisha mafanikio ya wengine, kama mfano wa kuigwa. Kwa jia hii, wenzagu wanahisi kuungwa mkono na kujisikia motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi za maisha na elimu kwa sababu vinanisaidia kuelewa dunia na kukuza maarifa yangu. Pia napenda vitabu vya historia ambavyo huleta matukio ya zamani karibu nami na kunifudisha mafunzo ya maisha. Vitabu hivi hunifanya nijisikie kuvutiwa na kuniacha nikiwa na mawazo mapya. Kupitia kusoma napata burudani na elimu kwa wakati mmoja. Hii ni njia nzuri ya kujifunza na kustarehe.

Ninapo fanya kazi ya ushirikiano huwa naelewana na wenzangu kwa kuwasikiliza kwa makini na kueshimu maoni yao. Kupanga kazi kwa pamoja na kugawanya majukumu ili kila mtu wapate wajibu wake. Pia, kujaribu kueka mawasiliano ya wazi ili kwepuka mkanganyiko. Ni kikubana na changamoto huwatumia wezangu huwatumia wenzangu msaada au shauli badala ya kufanya kazi peke yangu. Kwa kufanya hivi, kazi inakua rahisi na tunafanikisha malengo kwa pamoja.

Kazini, changamoto kubwa ninayokutana nayo ni ukosefu wa raslimali za kutosha kufanya kazi kwa ufanisi. Pia, mara nyingine kuna changamoto za mawasiliano baina ya wafanya kazi ya bazo husababisha kuchelewa kwa majukumu. Wakati mwingine, msongomano wakazi unaeza kuleta ishinikizo na stress. Hata hivo, najifunza kushugulikia changamoto hizi kwa kutafuta suluhisho kwa ushirikiano na wenzangu na kupanga vizuri muda wa kazi. Kwa kufanya hivi, naendelea kuwa na motisha na kufanya kazi kwa bidini.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini kinapendeza. Kuta zake ni za rangi ya buluu ya anga ambayo hutoa hisia ya utulivu. Kitanda changu ni cha kawaida, kina kitanda kizuri chenye mto laini na blanketi za rangi nyepesi zinazo fanya nikuwe na usingizi mzuri. Kutoka dirishani naweza kuona bustani ya maua na miti midogo. Kitu ninachokipenda zaidi chumbani ni taa ndogo inayotoa mwanga mzuri usiku na kunifanya nijisikie salama na raha.

Tunda langu la kupendeza ni ndizi kwa sababu ni tamu, rahisi kula na hutupa nguvu haraka. Napenda kula ndizi wakati wa asubuhi au baada ya kazi ngumu kwani hunisadia kupata nishati na afya bora. Pia ndizi ni tunda linalo patikana kirahisi katika maeneo mengi ya kijiji na mji. Nakumbuka nilipo kula ndizi mara ya kwanza, nilifurahia ladha yake na sasa nisehemu muhimu ya chakula changu cha kila siku. Kwa hivo, ndizi ni tunda ninalolipenda zaidi.

Tabia inayonichukiza zaidi ni watu wasio wajibika na wasio heshimu muda wa wengine. Napenda watu wawe na nidhamu na kuwaheshimu wenzao kwa kufika kazini au mikutano kwa wakati. Pia, watu wasio kuwa wakweli na wenye kuzuia maedeleo kwa kusema maneno mabaya bila sababu hunisumbua. Ni na mshawishi mtu yeyote kuwa mkweli na wa heshima kwa watu wengine ili kuleta amani na mafanikio katika maisha. Tabia jema hutoa maisha mazuri kwa kila mtu.

Ndio, napenda kuvaa kofia hasa wakati wa jua kali au baridi. Kofia hunisaidia kulinda uso na kichwa kutoka kwa jua kali au baridi kali. Pia, kofia ni sehemu ya mtido na mara nyingine hutumika kama sehemu ya mavazi ya kazi au sherehe. Napenda kofia za rangi tofauti, ambazo zinawafanya watu waanze kuzungumza na kuangalia kwa heshima. Kwa hivo, kofia nisehemu muhimu ya mavazi yangu ya kila siku.

Ndio, nimewahi kufuga ngombe, shambani, pamoja na kuku. Kufuga wanyama kuna nifudisha uvumilivu na kazi kwa bidii kila siku. Kila asubuhi, nashughulikia chakula, maji, na kusafisha maeneo yao. Wanyama hawa ni sehemu muhimu ya maisha ya familia, na hunisaidia kupata maziwa, mayai, na ata kuongeza kipato. Kufuga mnyama ni kazi ya heshima na ni sehemu ya utamaduni wetu wa kijijini.

Najitahidi kupanga ratiba yangu kwa busara ili niweze kumaliza kazi kwa wakati na pia kupata muda wakupumzika na familia. Kazi na maisha ya kibinafsi ni muhimu kwa usawa. Hivyo, huwa naweka mipaka kama kuzima simu za kazi baada ya saa za kazi. Pia, napenda kufanya shughuli za burudani kama kusoma au kutembea wakati wa mapumziko. Kwa jia hii, nakuwa na afia nzuri, furaha na ufanisi katika kazi na maisha binafsi.

Leo, hali ya hewa ni ya jua kali na mawingu machache angani. Ninahisi joto linapita kiasi, lakini pia linanipa nguvu za kufanya kazi. Nimevaa nguo nyepesi na kofia ili kuzuia jua lisinipate moja kwa moja. Ninapenda aina hii ya hali ya hewa, kwa sababu inafanya kazi za nje kua rahisi na furaha. Katika hali hii, napanga kuenda shambani na baadae kupumzika kando ya kivuli na familia.